Kwa mawasiliano, kazini, kipa umbele kikubwa, huwa ni simu, simu yangu ya mkononi. Ambapo, nahakikisha, kabla sijaenda kazini, usiku, ninapo lala, naiacha ikiwa charging ina maana kesho yake asubuhi nikiamka, ndo naitoa chaja, inakuwa imejaa, inakuwa full chaja. Kwa hiyo, nikisha kuwa na full chaja, kitu cha pili, ninachohakikisha, simu yangu ina bando. Yaani ina salio la kupiga naweza nikapiga wakati wote ninapojisikia. La pili iwe na salio la esemesibkutuma ujumbe hizi za esemesi. Tatu, iwe na bando la internet kwamba naweza kuingia mtandaoni na kufanya mawasiliano au kupekua vitu ambavyo naweza vikanisaidia. Hicho ndo kitu kinachokipa kipaumbele kazini kwa ajili ya mawasiliano. Lakini pia kazini kuna wifi ambayo inaweza kurahisisha mawasiliano kwa njia ya internet. Kwa sababu tunayo laptop tunayo pia kifaa cha pili kwa ajili ya mawasiliano kazini ni kompyuta. Ambayo tunayo inatusaidia katika kusachi, kutaipu dokumenti, kwa hiyo tumeiunganisha na wifi, kwa hiyo unaweza ukafanya chochote unachoweza unaweza ukaingia mtandaoni, unaweza ukaingia whatsapp, kupitia kompyuta, tunapokea dokumenti nyingi kupitia pale na tunaziprinti, imetusaidia katika kazi kwa mfano kama kwenye kuprinti kazi mbali mbali kuziandika. Inatusaidia katika mawasiliano. Kipaumbele kazini kwangu pia kwa upande wa mawasiliano tunawasiliana kwa njia ya mazungumzo ya mdomo. Mteja anapokuja ofisini. Mteja hawezi kunipigia simu nikaongea naye ofisini kuanisha kazi zetu. Mteja anatakiwa aje ofisini mkae muongee sababu mteja akiongea na wewe kwenye simu, anakudharau. Kuanzisha kazi zetu, mteja anatakiwa yeye mwenyewe, aje ofisini. Akisha kuja ofisini akae, tuongee kwa njia ya mdomo, muda huo mimi naandika. Kwa hiyo, njia ingine ya mawasiliano tunayotumia ni kuandika. Nanukuu vile anavyoviongea kwa sababu mi nakuwa ni mwakilishi wake ya sheria kuona ataifanya ninukuu vile anavyoviandika, anilezee kazi yake. Lakini pia tunapenda kufanya kazi zetu kama za mahakama, kipaumbele cha mawasiliano ni mazungumzo kwa njia ya mdomo na kwa njia ya maandishi, ndio vipaumbele vikuu kwa hiyo, inahitajika mtajua kuongea kati ya lugha hii mbili. Ajue kuongea kiswahili na kingereza sio kwamba ajue moja wapo sawa zote ni lugha za mahakama lakini kwa sababu, jamii yetu ya Tanzania. Lugha ya taifa ni kiswahili lakini, lugha ya kiingereza ni ya masomo kwa hiyo, jamii kubwa wengi wanakuta hawajasoma hata walio soma yenyewe, hawapendi kuzungumza kingereza kwa ona ukiangalia makosa mengi ya sasa yanayojitokeza hata ya madai, unakuta wateja au watuumiwa au wadai na mdaiwa hawajui wengi lugha ya kiingereza. Kwa hiyo kuna umuhimu, kujifunza lugha ya kiswahili kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano. Iwe ni kwa njia ya maandishi au kwa njia ya mdomo kitu ingine, twakipa, kipaumbele kwenye mawasiliano, labda ni ishara. Kuna wakati mnatumia ishara katika kuwasiliana. Ni unaweza kuwa umekaa ofisini unafanya vitu vyako, na washangaa. Mnawasiliana na mwenzako ambaye, mnafanya kazi pamoja. Kwa njia ya ishara, kuepusha mtu labda mteja kuelewa mnawasiliana nini. Kwa lengo la kumuelekeza kufanya kitu fulani, au akuletee kitu.

Ndiyo, nagawanya taka zangu. Taka zangu zimegawanyika katika sehemu kuu tatu. Kuna taka za maji ambazo huwa nazichuja huwa sizimwagi pamoja na taka zingine. Taka za maji huwa nachuja namwaga nje jalalani kuna jalala ambalo limetengenezwa ni kuna sehemu huku huwa tunamwaga maji ambayo ni machafu. Huwa nagawanya taka ya maji inagawanyika lakini pia kuna taka ngumu. Hii taka ngumu huwa tunaitupa jalalani. Ehe! Jalala limechimbwa kuna jalala limechimbwa kule chini huwa tunazitupa jalalani. Lakini pia huwa nagawanya. Kuna taka zile ambazo haziozi, kwa mfano, plastiki, pedi, pedi zangu ninazovaa au vitu vyangu vya msingi kama nguo nikichoka kuivaa huwa nazichoma. Huwa sizitupi kuziacha hivo kwa sababu najua kuna madhara yanapatikana kwamba unapoacha baadhi ya vitu ambavyo kama plastiki, haiozi na hivyo vitu vingine vinakua vinahusiana na mimi mwenyewe moja kwa moja kama pedi na vitu vingine sio vizuri kuvitupa hivyo hadharani kwa sababu mtu anaeza aka chukua akaenda kuvifanyia madawa vika kudhuru kwa hiyo huwa tuna navichoma lakini pia hapa nyumbani kuna mfumo wa taka za chooni ambapo mwenye nyumba amejenga sintenki akajenga sintenki lakini ametenganisha bafuni hayo yaende moja kwa moja kwenye lakini choo, tuki flash, directly kinyesi kile kinaenda kwenye.